Na kila siku natumia zana mbali mbali za kidigitali ili kusaidia kazi, mawasiliano na kujifunza. Kwa mfano natumia simu janja kwa mawasiliano kwa kutuma ujumbe, barua pepe na kwa taarifa za mtandaoni honi. Pia natumia laptop kuandika kufanya utafiti, kufanya kazi azi za ofisini na kujifunza. Pia natumia barua pepe kwa mawasiliano rasmi ya kikazi. Pia natumia programu za ujumbe kama WhatsApp ilikuwasiliana kwa haraka na watu. Pia natumia zana za kuhifadhi mtandaoni kwa mfano Google Drive ilikuifadhi na kushiriki faili zangu.

Natumia simu yangu kama kifaa cha kusaidia mambo mengi kila siku kwa mfano. Natumia simu yangu kwa mawasiliano, kwa mfano kupiga simu, kutuma sms na kutumia kwa whatsapp na telegram. Natumia kupata habari, natumia kwa kazi za kimasomo. Na pia natumia katika kupanga ratiba zangu za kila siku na pia natumia katika burudani kwa kusikiza muziki au kutazama video mtandaoni Pia natumia katika malipo ya huduma za kifedha kwa mfano mpesa Pia natumia kama kamera kupiga picha na pia natumia kwa afya na ustawi wangu kwa kufanya mazoezi.

Naam mambo yanayofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni kama heshima yana mawasiliano mazuri kazini uongozi bora, ushirikiano wa timu, usalama na ustawi, vifaa raslimali za kutosha, katiba yenye uiyano, kutambuliwa na kudhaminiwa kazini na fursa ya kujifunza na kukua.

Naam, kuna njia tofauti ambazo mimi hutumia kuifadhi pesa. Kwa mfano, naifadhi pesa kwenye banki ya account yangu ya akiba. Pia naifadhi pesa kutumia simu kwa kutumia mpesa. Pia naifadhi kwa vikundi vya akiba kama table banking. Pia nawekeza pesa kwa biashara yangu zangu ndogo ndogo.

Naam, ninawapenda walimu tofauti kulingana na tabia zao kwa mfano, nampenda mbwa kwa uaminifu ulinzi na urafiki wake, pia ninampenda paka kwa utulivu, usafi na urahisi wa kumtunza, pia nina penda ndege, kwa sauti mzuri na rangi zao za kuvutia, pia ninapenda samaki kwa uzuri na husaidia kupunguza msongo wa mawazo, pia napenda farasi, kwa nguvu zake, uaminifu na michezo.

Nasherehekea sherehe za mwaka mpya kwa kukusanyika na familia pamoja na marafiki, kula, kuimba, kucheka na kuhesabu sekunde za mwisho pamoja. Pia nasheherekea kwa ibada na kusali ili kumshukuru Mungu kwa mwaka unaotarajiwa kwanza. Mara nyingine pia nasheherekea kwa chukua safari au mapumziko.

Ndiyo, napenda sana kucheza mchezo ya ubao ni kwa sababu michezo hiyo huimarisha fikra na mipango, huongeza mshikamano wa watu, pia hupunguza msongo wa mawazo, pia hufundisha subira na mkakati na mwisho inafaa sana kwa rika zote.

Naam wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili kujisitiri kutokana na jua Mimi hunywa maji mengi au vinywaji baridi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Pia mimi huvaa nguo nyepesi na za rangi angavu. Pia mimi huoga maji baridi ili kupunguza joto jingi. Vile vile mimi hupumzika au kulala kidogo. Pia nakula matunda baridi kama tikiti maji, chungwa na nanasi. Pia mimi huepuka kazi nzito, mchana na kufanya kazi hizo asubuhi ama jioni.

Na mimi huenda hospitalini kati ya mara moja au mbili kila mwaka Hili kufanya uchunguzi wa kawaida na kuonekana kama kuna ugonjwa hote mwilini mwangu ni mara nyingine huenda mara kadhaa, hii ni aswa ni napowapeleka watoto hospitalini.

Naam kwa kawaida shuguli zangu za wikendi huwa za kupumzika na kujijenga upia bada ya wiki yenye shuguli nyingi pia mimi hufanya mazoezi mepesi kama kutembea na jifunza kitu kipia kwa kusoma makala pia natumia muda na marafiki na familia zangu pia na jitunza kibinafsi kwa kupika chakula ni nacho kipenda chenye madini.